Neno siri, mimi huliweka salama kwa njia mwafaka. Huzuia maneno kutoka nje, na lazima niweke neno langu siri kwa njia mwafaka ili mambo yoyote yanayofanyika. Lile jambo ama lile neno nimeweka siri lisije likatoka kwenye nje na lisije likajulikana na mtu yeyote. Naweza kunyamazia na pia. Kuzuia kuongea mara nyingi ili kuweza kuweka hilo neno siri kwa usalama bila matatizo yoyote.

Ndio, mimi napenda kuvaa kofia sana sana wakati wa jua ili kuzuia miale ya jua kunichoma kwenye uso. Ndiyo mimi naonelea ni vizuri kuvaa kofia. Kuna wakati sikuwa nimenunua kofia na nilichomwa sana na miale ya jua wakati jua lilikuwa limechomoka sana. Iyo siku ndo nikaonelea ni vizuri ninunue kofia sasa. Iliyonisaidia, ilinisaidia sana hiyo siku mimi sikosi kofia kadhaa kwenye kabati langu ili niweze kuzuia hiyo jua kofia za aina tofauti tofauti kofia za rangi tofauti tofauti na zinanisaidia sana.